Chakula ninachopenda kukikula wakati wa jioni, ni matoke na viazi. Maana ninapokula chakula hicho ninajihisi vyema sana ninapoenda kulala. Ninapenda kukula chakula hicho maana si chakula kizito sana na si chepesi.

Ninataka kufikia kukuwa meneja wa kampuni yote. Maana meneja wanafanya kazi nyepesi sana na kazi ya kusimamia inanitia moyo sana. Ninapena kusimamia watu. Ningependa kuwa meneja mkuu wa kampuni.

Ninapenda kuingia kromu, nitafute jinsi mambo yanavyoendelea, na pia ninapenda Fesibuku, ninaenda huko kuangalia jinsi watu wanavyo tumbuiza watu, video za kuchekesha na nyinginezo.

Ninamkumbuka mwalimu mkuu wa shule niliyokuwa nasomea. Alikuwa mwalimu mzuri. Alikuwa mwalimu mwenye kufunza historia na kiswahili. Alikuwa anafunza kwa ubunifu wa hali ya juu. Alikuwa mwalimu wa kufunza nidhamu. Tulikuwa tunampenda sana. Japokuwa alirudi akaritaya.

Ninatumia njia ya usafiri ya basi, ninasafiri kutumia basi Ninapoenda kazini mara nyingi Ninatumia basi Ninapo rudi pia ninasafiri kwa kutumia basi na ninapoenda sokoni ninatumia matatu.

Ninapenda mahali pa kimya, maana ninapokuwa mahali pa kimya, ninaweza kufikiria vizuri, na pia kubuni mbinu kazaa, ninazo hitaji. Kwa maisha au kazini pia, ninapenda mahali palipotulia, mahali kimya kabisa, spendi mahali pa kelele, mahali pa kelele panafanya naumwa na kichwa, na sifurahi sana.

Ninapenda kusoma na kuandika ila ninapenda kuandika sana. Maana ninapoandika inanipatia kumbu kumbu ya kitu nilicho andika ama nitakacho andika. Ninapoandika inanipatia kujua zaidi nini inacho fikiria.

Ndiyo, ninapenda kubuni, ninapenda kubuni vitu mpya, ninapenda kubuni mbinu mpya mpya, ninapenda kubuni mambo ya sayansi, nikishika simu yangu, ninapenda ninaingia mahali, kromu, ninabuni mbinu mpya, ninabuni sayansi, ninapenda sana kuchunguza na kufanya uchunguzi.

Tarakilishi maana mara nyingi kazini inafanya kazi inakuwa rahisi na pia unapofanya kazi inakupatia unajua zaidi ni nini hicho unachokifanya ninapenda sana tarakilishi.

Ndio, ninapenda kuogelea sana. Wakati wa jua na joto, ninapenda kuenda baharini mara nyingi, ninaenda kuogelea. Ninapenda sana kuogelea. Kuogelea inanipatia. Ninajihisi mwepesi sana, ninajihisi vizuri sana, ninapoogelea.

Mimi, napenda kutazama michezo ya kandanda au soka. Ninaipenda michezo hiyo kwa sababu, inanifanya niwe na furaha, inanipatia nafasi ya kujifunza mbinu mpya. Ndiyo, nakumbuka mchezo wa finali ya ligi ya mabingwa ambayo timu yangu ya nyumbani ilishinda kwa goli la mwisho. Ninapenda kutazama michezo nyumbani kwenye televisheni au kwenye uwanja wa michezo hapa na marafiki zangu. Ninahisi msisimko na furaha kwa wakati mwngine huzuni kama timu yangu inapoteza. Lakini kila wakati najifunza kitu mpya.

Jamii yangu, ninawasaidia na mawaidha walio wadogo wangu, ninawasaidia kwa mawaidha, ninawaelezea jinsi maisha inavyo kuwa, mtu wakikuwa mkubwa, ninawasaidia kujua vile jinsi mtu wanavyoenda chuo kikuwa, maisha inakuwa, unapomaliza chuo kikuwa, kupata kazi, jinsi maisha inavyo kuwa. Na kwa kubwa wangu, ninawasaidia kifedha au vyakula kama hawana.

Ninapenda kujifunza mambo mapya sana. Mara nyingi ninapenda kuulizia kwa marafiki zangu. Kama kitu sikijui kabisa ninapenda kuulizia kwa marafiki zangu kazini. Wananielezea na mimi naelewa na nakishika vizuri. Ninapenda pia kujifunza kutumia mitandao.

Ninapenda kutembea kwa bahari, nikipunga upepo wa bahari, ninapenda kutulia mahali kuna michezo, nikiangalia filamu, ninapenda kutembea pia kwa mbuga za wanyama, nikiangalia wanyama na nafurahia sana.

Ndio, ninapenda kulima bustani. Bustani inanipatia furaha. Bustani yenye maua mazuri, mimea mizuri, miti ya matunda inanipatia Inanipatia fahamu mzuri sana. Ninapenda ndio kulima bustani. Sana, ninafurahia.

Ninapenda kutembelea nchizanje kama marekani. Ninapenda marekani sana. Ninapenda jinsi watu wa marekani wanavyo ishi, si kama wa Afrika. Ninapenda kutembelea marekani. Ninapaona kwa mitandao, niparembo sana. Inanipatia mvuto wa hali ya juu wa kutembelea huko, na pia kujua jinsi watu wanavyo ishi marekani.

Ninaenda maktabani mara nyingi sana, maana ninapenda kuendea vitabu, nivisome alafu nivirudishe. Sasa mara mingi, ninapoenda ninarudisha kitabu nachukua kingine, maana ninapenda kubuni sana, ninapenda kusoma vitabu, ndiyo inipatie maana ya vitu vingi kwa hii dunia.

Ninapenda kukimbia. Maana mazoezi ya kukimbia, inafanya mwili unakuwa mwepesi sana. Halafu, ninafanya michezo hiyo asubuhi, mara nyingi, asubuhi naa njioni. Ikiwezekana, nimetoka kazi mapema. Ninakimbia kwa wiki mara tatu. Tatu peke yake. Halafu, ninapenda sana kujumuika nam na rafiki yangu. Nikikimbia. Nikifanya mazoezi ya kukimbia Ninapokimbia, ninajihisi mwepesi na ninajihisi vinzuri sana. Ninapofanya mazoezi hayo.

Ninathamini kazi ya wana habari. Ninapenda sana kukuwa mwana habari. Ninapenda sana kuona wanahabari. Wanapotoa habari katika televisheni. Ninahisi vizuri sana. Ninahisi kujumuika na wao. Tutoe habari.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta. Kwa maana chakula kilicho na mafuta mengi kina madhara kwa mwili, kina leta maafa kwa mwili. Ninapenda chakula kisicho na mafuta. Mana hata ninapukula chakula kilicho na mafuta mengi ninajihisi vibaya, ninahisi kichefu-chefu.

Ninapenda nyama choma. Nyama choma imetengenezwa kwa kutumia mbavu mara nyingi. Ninapenda sana nyama choma. Nyama choma ni tamu. Ninapo kula nyama choma kutumia ugali. Inanifurahisha sana na naipenda.

Mazingira ya kazi inakua nzuri kwa sababu ya utulivu. Ukiingia ofisini unapata watu wametulia. Inafuraisha sana. Na pia watu hawana mambo mengi. Hawa semani. Wametulia tu wanafanya kazi yao. Jioni ikifika wanarudi manyumbani.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kupanga kazi vizuri, ninatenga wakati wa maankuli, ninajaribu sana, ninafanya kazi yangu kwa wepesi, kwa uzuri, ninajipanga vizuri, ninafanya kazi yangu mwenyewe vizuri, pasipo kuwa na mambo mengi.

Ninawaheshimu sana wazee na kuwasikiliza maana wako na ufahamu wa mambo ya zamani na wanayajua maisha sana kushinda mimi. Wananiambia mambo mengi kuhusu maisha ya zamani na pia jinsi mtu anavyo anavyo kaa katika maisha na kujua jinsi mambo yanavyo endelea katika maisha. Nina wasikiliza sana na naweshimu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipoitwa chuo kikuu. Nilifuraia sana kuitwa katika chuo kikuu. Niliipenda sana shule hiyo. Nilifuraia kujumuika na marafiki wageni. Nilifuraiya kupata rafiki yangu. Adi wa saa hii hi tuko na yeye. Nilifuraia sana kuitwa chuo kikuu hicho.Nilikipenda sana.

Simu yangu ninaitumia kwa muda mwingi sana. Kwa maana kazini, tunatumia simu sana. Sina muda mwafaka, ninafaa kusema natumia simu yangu. Ninaitumia kwa muda mwingi. Filamu, ninapenda kutumia simu yangu kuangalia filamu. Programu ninayo itumia zaidi kwa simu yangu ni WhatsApp. Napenda kuongea na watu. Natumia pia Facebook kwa sababu ya kazi simu yangu ya kwanza nilitumia Technopop 4 Nilinunuliwa na na dada yangu Nilifurahia sana maana hiyo ndio ilikuwa simu ya kwanza kutumia kwa maisha yangu Niliipenda sana, niliithamini, niliiweka vizuri maisha yangu yamesaidiwa na simu kwa sababu kazi yangu ya kwanza nilipomaliza chuo kikuu Niliipata kutumia simu muda mwingi mimi huzima simu yangu ni napoenda kulala Wakati wa saa nne hapo jioni.

Ninaweka neno siri kwa kuandika herufi kubwa na pia kuchanganya na ndogo Ninaeka nambari, ninaeka alama maalumu ambayo sitaisahau Alafu ninaeka kwa urefu wa chini ya maneno nane Alafu ninahakikisha sitaisahau kabisa.

Ninapenda kukula ugali. Maana ugali ni chakula kizuri. Unakula na kitoweo nyingi sana. Ugali ikona kitoweo nyingi. Ninapenda ugali. Sipendi wali maana mara mingi. Sikuli wali na kitu kingine. Ninapenda ugali mana nitakula na terere. Nitakula na mchicha. Nitakula na managu. Ndiyo.

Jambo la muhimu la dini kwa maisha yangu ni kusali na kusoma biblia. Hiyo ndiyo muhimu. Maana unaposoma biblia, unajua jinsi maulana, anavyo taka, nasisi. Na pia unaposali, mungu anajibu maombi.

Nimewahi kutembelea mto. Nikiwa mdogo sana. Nyumbani kwetu kukona mto karibu. Tulikuwa tunaenda kuteka maji. Tulikuwa tunaenda. Kufulia nguo huko kwa mto. Tunazianika kwa matawi. Jioni ikifika tunazipeleka nyumbani zikiwa safi na zimekauka.

Ninapenda kuusafiri kwaa kutumia mfumo wa kuongoza kwa setiliti Lakini, ninapenda pia kutumia Ramani Lakini mfumo wa kuongoza wa satellitei ni, ni haraka ni haraka sa na nirahisi sana ninapenda kutumia GPS.

Ninaoga mara mbili kwa siku. Asubui, ninapoamka, nikienda kazini. Ninaoga vizuri, kujitarisha kwa siku. Na pia jioni, ninaporejea kutoka kazini, ninaoga tena. Kwa sababu ya uchovu wa siku nzima.

Ninapumzika kwa, nikitoka kazini nimechoka, ninafika kwa nyumba, ninachukua beseni, ninaeka maji, maji moto kidogo, vuguvugu. Kieka maji, ninaeka miguu hapo ndani inanisaidia kupumzika vizuri sana na najihisi vizuri.

Sijaelewa vizuri. Labda unamaanisha unaleavyo nywele zako. Ninaosha nywele kwa mara ngapi. Kawaida watu wengine uosha nywele zao mara mbili au tatu kwa wiki. Inategemea na nyuele vile ilivyo. Ila mimi ninapenda kuosha nywele yangu baada ya siku tatu. Ninaiosha na nina na ninaenda saluni.

Ninapenda kijani na ninapenda nyeupe. Ninapenda kijani kwa sababu iko na mvuto wa hali ya juu. Na pia ukiiangalia hivi unaiona inavutia. Na napenda nyeupe kwa sababu nyeupe ni safi. Ukiangalia nyeupe hadi kwa nyumba inaonesha uko na usafi wa hali ya juu. Ninapenda nyeupe sana.

Ninapenda kununua matunda, napoenda sokoni mara nyingi ninajipata nanunua matunda. Maana matunda inasaidia kwa kimwili, ninapenda kununua matunda kama maembe, nikuje kwa nyumba, nitengeneze juisi, ninapenda juisi ya maembe, iko na ladha mzuri.

Manthari nzuri nilio nilio yaona ni kwa bahari pale ambapo unaona bahari inajiosha Inatupa maji kwa umbali manthari kama hiyo ikona picha nzuri sana na ikona utulivu wa hali ya juu inafuraisha macho na kusaidia mtu kutulia na inafuraisha nafsi.

Ninapena kuvaa sketi ndefu, na pia ninapenda kuvaa sketi fupi. Inategimea na mahali ninapokuwa nikienda. Mara nyingi nikienda kazini na vangwa ya hishima kwa sababu kazini tunahitaji ku vangwa za heshima. Hila ninapoenda densi ama ninapoenda kusalimia marafiki zangu nina vaa nguo fupi.

Ndiyo, ninapenda kupika sana. Ninapenda kubuni mbinu mpya za kupika. Ninapenda kuangalia mitandaoni, jinsi ya kupika vyakula, vipya. Ninapenda kuandaa vitu vipya Ninapenda sana kupika. Ninapenda kupika bajia. Ninafurahia kukula bajia na pia kupika.

Ninapenda msimu wa disemba. Kwa mmana msimu wa disemba inakumbukumbu nyingi sana maisha ni mwangu. Ikiwemo siku yangu ya kuzaliwa ni mezaliwa disemba tisa. Ninafurahiya sana disemba. Kwa sababu pia ni siku ni mwezi ambao yesu amezaliwa. Tuna sherehekea krismasi na pia ndiyo mwezi wa mwisho wa mwaka. Ninaupenda sana.

Tunafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mtandao na Mnaandikiana kwa grupu Mnaandika venye watu wanafaa kufanya vitu jinsi watu wanavyo faa kupanga timu Alafu pia unapanga wachezaji wako kutumia pia wazapo.

Muda wangu wa bure ninatumia kwa kutulia, natumia simu, mara nyingi, kuingia kwa mitandao, kujifurahisha. Ama pia, ni nachukua vitabu, ni napenda kusoma kitabu. Nachukua vitabu, ni nasoma. Ni napenda sana kusoma kitabu pia.

Ninajihisi vyema, ninapenda sana kusubiri. Ninapenda kukuwa mtu wa subra. Ninapenda kupanga mstari, nikichukua chakula, kwa sherehe, ama pia kazini. Ninapenda kupanga mstari, nikiingia kwenye basi, jioni, nikienda nyumbani. Ninapenda kukuwa mtu wa subra. Ninapenda sana.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kuwasiliana vizuri na watu ninaofanya kazi na wao. Kutatua matatizo kazini. Kama vile mteja amekasirikia kitu, ninatatua matatizo kama hayo. Kujifunza haraka kujua zaidi na pia kufikiria kwa kina.

Muda wa mwisho, najaribu kupanga kazi mapema na kuweka vikumbusho Lakini kama ni dharura, najituma na kufanya kazi haraka Ninapenda kufanya kazi yangu bila kukosa, sipendi kukosea mtu yoyote.

Ninafua nguo mara mbili kwa wiki. Ninafua siku ya jumapili na siku ya jumatano. Ninapofua hivo, nguo zinakuwa hazinilemei, hazikui nyingi zaidi, kiasi cha kunilemea kufua. Ninafua siku mbili.

Ndiyo, nimenunua tikiti za tukio mara nyingi sana. Nimenunua tikiti za kuenda kuangalia mpira wa Afcon. Nimenunua tikiti ya kuenda kuangalia mpira wa wachezaji wa Kenya. Nimenunua tikiti ya kuenda kuangalia mechi ilikuwa baina ya Kenya na Tanzania na nilifurahia sana.

Ni mama yangu, mama yangu alinifundisha kuishi na watu vizuri, tangu nikiwa mdogo Alinifunza kuishi na watu vizuri, kushirikiana na watu na kukua mtu mwaminifu katika maisha, maana unapokuwa mwaminifu watakazini, watu wanakupenda na kazi inaenda tu vizuri.

Ndiyo, ninapena kula samaki, ila ninapenda kula samaki wale wakubwa, kwa maana mifupa yao, siyo kali, haitaniumiza, ninapokula, ninapenda kula samaki wakubwa, wale wadogo, wako na mifupa kubwa na ni mifupa mingi, inaumiza mtu wana pokula.

Kinachonipea motisha kazini, ni mfanyi kazi rafiki yangu, anapenda sana kunitia moyo, anapenda sana kuniambia mambo itakuwa sawa. Alafu pia ananisaidia kazini ninapolemewa na pia mimi namsaidia kazini anapolemewa. Maisha inakua rahisi.

Ninapenda chai. Ninapenda kahawa wakati ambapo sijachoka sana ila nina kunywa chai mara nyingi asubuhi ninapoenda kazini. Wakati ambapo ninapika chai ni asubuhi peke yake ninapoenda kazini. Inanipatia nina jihisi nikiwa mwepesi sana. Ninaandaa chai yangu kutumia maji. Ninaweka maziwa. Ninaweka mdalasini. Ninaweka sukari, inakuwa tamu sana. Ninapoweka mdalasini inafanya inakuwa na harufu nzuri ya kuvutia. Mbaka ninapokunywa, ninahisi vizuri sana. Ninapenda kukunywa mara nyingi asubuhi peke yake. Nisipokunywa chai asubuhi, ninajihisi nikiwa mchovu kazini. Alafu pia, nisipokunywa chai, ninaumwa na kichwa. Ninapenda chai sana.

Kumbukumbu nzuri ya kutoka utotoni ni jinsi nilivyo kuwa na marafiki wazuri, marafiki tulikua tunacheza na wao, mara nyingi tulikua tunapatana shuleni, alafu pia tukienda nyumbani jioni tunacheza pamoja. Ila tulipo maliza shule, tuka ingia chuo kikuu, tukapoteleanwa, hatupatani tena, watu wamekua wakubwa.

Ninapenda chakula chenye ladha ya pilipili Ninapenda pilipili pilipili isikuwe kali sana na isikuwe pia imepita kiwango ila pilipili ninaipenda kwa sababu ya tumbo. Pilipili inasaidia chakula kinakisiagika vizuri.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao, kama vile drafti. Inanipatia, ninakuwa, nimefurahiya sana, ninapenda kucheza na marafiki zangu. Mara nyingi wakikuja kunitembelea, tunacheza michezo ya drafti, tunacheza pia chess, inanifurahisha sana, ninapocheza.

Ninapenda simu ya apple au iphone iphone inanipendeza sana ninapenda simu ya iphone ila kwangu mimi natumia android nikipata pesa nyingi nitanunua iphone inanifurahisha sana.

Niliamka sakumi na mbili ya asubuhi, ili nijitarishe kuenda kazini. Niliamuka, nikapiga mswaki, nikawekelea chai yangu, ikiiva, nikaenda bafuni, nikaoga, nika vaanguo, nikaendea chai yangu kwa jikoni, nikaeka, nikakunywa, nikamaliza, nikanza kutembea, nikienda kazini. Nilienda kazini kutumia basi na nikaanza siku yangu vyema. Nilijihisi vizuri sana asubui, nilikua mwepesi, nilijihisi vyema kwa sababu hata ya kukula asubui, nilitumia chai na mandazi. Nilijihisi vizuri sana asubui.

Ndiyo, ninapenda kuimba sana, ninapenda kuimba, ninapenda kuimba mara nyingi, nyimbo za kumtukuza mungu, na ninapenda kuimba, nyimbo za mapenzi, ninapenda kuimbia mapenzi wangu, Ninaweza pia kukuimbia, ukihitaji pia.

Kuosha vyombo. Sipendi kuosha vyombo hata kidogo. Kuosha vyombo inafanya mtu anachoka halafu vyombo vyenyewe kama ni vingi vinachosha mtu sana. Sipindi kuhosha vyombo. Napenda kufanya kazi yoyote kwa nyumba ila sio kuosha vyombo.

Wazo zuri nalokuwa kwa siku ya leo ni kupendana. Watu wapendane, watu waishi na watu vizuri, watu wakue waminifu. Kwa sababu unapukua unapenda jirani yako na unakuwa mwaminifu, mambo yanakuwa mazuri na hakuna kukosana na watu.

Ndiyo, ninapenda kufuatilia matukio ya kimataifa, ninapenda mara nyingi, nikichukua simu yangu, ninaingia mtandaoni kuangalia jinsi mambo ya navyo kuwa kimataifa, ninapenda sana kufuatilia siyasa za kima taifa, ninapenda pia michezo ya kima taifa, ninapenda pia kufuatilia mambo mengi sana ya kimataifa.

Ndio. Ninasoma gazeti sana. Ninapenda kusoma gazeti imana gazeti iko na mambo ambayo hayajaongezewa chochote. Ni mambo tu yalivyo. Sio kama mitandaoni. Unapata mambo yameongezewa. Ninapenda sana kusoma gazeti kwa sababu matukio ya gazetini hayajaongezewa kitu chochote. Ninapenda kusoma gazeti la Daily Nations.

Ninapenda coca cola baridi maana coca cola baridi inanipatia hisia mzuri sana Kwanza wakati wajoto Wakati kukona joto jingi ninatafuta kivuli ninachukua coca cola Inanitia amani sana na ninajihisi vizuri sana napotumia coca cola.

Kwa kawaida ninaboresha michakato ya kazi kwa kutumia teknolojia teknolojia imeleta mambo mazuri. Ninaposhindwa kufanya kitu ninarejelea kwa teknolojia mitandao inanisaidia sana kujua jinsi ya kujua vitu ambavyo nimeshindwa na pia kueka malengo malengo ambayo itanisaidia kuafikia mambo mengi kazini na pia kujifunza kutoka kwa makafaa.

Ndiyo, ni na hifadhi kitu cha dhamani. Na kitu cha dhamani ninacho hifadhi sahivi ni mkufu wangu. Nilipewa mkufu huu, nikiwa sekondari. Na nilishinda mkufu huu baada ya kucheza michezo ya soka, nikaushinda, nikapewa mkufu huu. Ninaupenda sana.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Mana, yoga inapatia mwili unakuwa na amani na pia unapofanya yoga mwili unakuwa na hisia nzuri sana. Mazoezi ya kimwili inasaidia sana. Yoga inasaidia sana ku mwili inakuwa na mazwezi mazuri. Inayosaidia kimwili na pia kiakili. Napenda sana kufanya mazoezi ya yoga.

Ninapenda wakati wa jua kali kama siupo kazini, ninapenda kutulia kwa mti wa kivuli, natafuta mti wenye kivuli, ninatulia hapo, ninatafuta juisi au soda baridi, ninatulia, ninakunywa pole pole, nikipunga upepo.

Ninapenda kutumia wifiki kwa maana inanisaidia sana, ninakuwa na ubora. Ikona ubora mwingi wa kutumia simu kila masaa nitakayotaka na pia kuunganisha pia kwa tarakilishi na pia ikona nguvu kuliko data. Ninapenda sana kutumia mtandao wa wifi.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki au mara mbili. Inategemea na jinsi mwili inavyo jihisi. Mara nyingi nikikaribia kuenda kazi. Na amka mapema, najitayarisha. Ninakimbia kidogo. Ninarudi, ninaoga ndio naenda kazi. Ila siifanyi kwa mara nyingi. Ninaifanya tu kwa mara tatu kwa wiki.

Ninapenda mchezaji anaeitwa Ronaldo kwa sababu mchezaji huyo anakuwaga na ujuzi wa mpira wa hali ya juu na pia ananifraisha sana wakati anapocheza kwa sababu ya ubunifu na pia jinsi anavyo pea mpira kwa wachizaji wenzake na mpenda sana Ronaldo.

Ndiyo, ninapenda mitandao ya kijamii sana, ninapenda kuingia Facebook, ninapenda kutumia TikTok, ninapenda kutumia mitandao ya Twitter, maana mitandao hiyo inanifuraisha sana, ninapenda kuingia kwa mitandao hiyo kuangalia video za kunifuraisha, na pia video inavyotia moyo, na pia kuelimisha.

Ningependa sana kusaidia watu, ningekuwa na uwezo, ningechukua uwezo huo wakusaidia watu. Mara nyingi ninapita mtaani hivi, ninapata watu wanaomba-omba, hawana viakula. Ninajihisi vibaya sana kwa sababu siwezi saidia kila mtu. Ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia kila mtu kwa jamii na pia mitaani.

Mimi napenda watu walio natabia ya ucheshi, ukarimu na uaminifu. Ninapenda mtu hakasiriki, ninapenda mtu anayeongea, na pia kucheka. Ninapenda mtu anayefurahia katika hali zote. Ninapenda mtu mwaminifu, maana uaminifu ni jambo muhimu sana kwa maisha.

Simu yangu ninaichaji mara moja kwa siku peke yake na ni wakati wa usiku. Ninapo endakulala, ninaiweka kwa moto, ndiyo inakua tayari, siku inayofuata. Ninaichaji mara moja peke yake kwa usiku.

Kujikinga na jua kali ni muhimu na ninajikinga kwa kutumia kofia. niNapoenda kazini kama kuna jua kali, ninavalia kofia. Na pia nina tumia miwani ya jua kukinga macho kwa sababu kukiwa na jua kali macho pia inauma. Na pia natumia krimu ya jua. Ndipo uso wangu usiharibike, nakinga uso wangu isiharibike na pia naepuka kukaa kwa jua kwa masaa mengi Kwa maana unapokaa kwa jua kwa masaa mengi, uso unaharibika na ngozi pia inaharibika.

Ninatumia kompyuta au tarakilishi kwa kufanya kazi za ofisini, kuunda video au kujifunza ujuzi mpya mtandaoni kama kuna kitu sielewi au sikijui. Au pia, ninatumia kucheza, kuchezea michezo kama nimechoka au niko kwa nyumba tu nimetulia. Na pia, ninapenda kutazamia movie. Ninapenda pia kutumia kompyuta, kuingia kromu na kufanya ubunifu.

Programu ambayo ninayoitumia sana kwa siku ni whatsapp kuongeleshea marafiki na pia wateja. Pia Facebooku, ninapenna kuingia huko niangalie michezo. Pia niangalie video za kunifurahisha.

Ningependa kujifunza lugha ya wachina, kwa maana ninapenda lugha hiyo, ninapenda jinsi wanavyoongea, ninahisi ningependa kujua sana jinsi wanavyo sema, halafu kampuni mengi, mahali ninaishi, wachina, wako wengi, ningependa kujua lugha yao, ndipo niweze kuongea na wao na kuelewa jinsi wanavyo sema.

Ninafanya kazi ya kuhudumia wateja kupitia simu, kuongea nao, kuwauliza wanahitaji nini, kuwauliza wangependa kupatiwa bidhaa zao saa ngapi tunafanya kazi ya kuongea na wateja, kuwahudumia kwa njia ya simu. Na pia niliipenda sana kazi hii, niliisomea, nikaipenda sana, nilijichagulia mwenyewe. Alafu, jinsi ambavyo tunahudumia wateja, tunahudumia kwa kuhakikisha ya kwamba, bidhaa imemfikia, ameifurahia, na pia akatuambia jinsi alivyoipenda. Sisi sio wenye tunauza bidhaa hizo. Sisi tunawatafutia bidhaa na kuwaekea mtandaoni wanaiona na wanaagiza. Changamoto unayopata ni ya kwamba mteja anaongea vibaya ama anakasirika kwa sababu bidhaa ilio mfikia hajaifurahia. Na sisi sio wenye tukona hizo bidhaa, sisi tunatumia tu kuongea nao na pia kuwatafutia wateja Singependa kubadilisha kazi hio, ni kazi mzuri.

Ninapenda kusoma riwaya mara nyingi. Kama riwaya ambazo nimesoma, ni kama gala la mwisho, limeandikwa na Ben Mtobwa, nimesoma Ngalu, limeandikuwa na Hamisi, nimesoma dadu, nimesoma pia kuta za pita, limeandikwa na Penina Mlama, nimesoma mwana wa nyota, Nimefurahia sana riwaya hizo, ninazipenda Ninapenda jinsi wanavyo tumia ufundi wa hali ya juu kuandika riwaya hizo.

Napenda kucheza mchezo wa soka. Kwa maana inanipatia, niko na talanta ya kucheza soka. Ndio maana ninapenda kucheza mchezo wa soka. Halafu mara nyingi inanifanya na jihisi vyema sana. Tangu utotoni mwangu nimecheza michezo hiyo. Na mara nyingi mzazi wangu alikuwa, ananifurahia nikicheza. Alininunulia mpira, aka ninunulia viatu vya kuchezea mpira. Nikafurahia sana. Ndio maana ninapenda kucheza michezo hiyo.

Ndiyo ninapenda asali sana ninapenda asali unapo ninapoweka kwa mkate na pia ninapoweka kwa maziwa moto ninapenda sana kutumia asali na maziwa au na mkate Ila mara nyingi natumianga asali ninapo kuwa na na homa kama sijihisi vizuri koromeo nikitumia asali ninapona.

Ndiyo, ninapena kujaribu vyakula vipya. Sana sana vyakula ninapenda kujaribu ni vyakula vya uswahilini. Nikienda mombasani ninapenda kujaribu vyakula vya huko vya uswahilini. Vinanifurahisha sana na ninapenda upishi wa swahili. Wanapika vyakula vitamu sana.

Mafunzo yaliyo nisaidia ya kazi ni kutumia kompyuta. Tarakilishi imenisaidia sana kujua jinsi, nitahudumia mteja vizuri, na pia kuweka rekodi ya kila mteja, kuweka rekodi yangu kibinafsi ambayo sitasahau pia. Imenisaidia sana kujua jinsi yaku ya kuhudumia kila mtu, vyema na pasipoku kupita mtu.

Wiki yangu ya kazi, ninaipanga jumatatu. Jumatatu ninahakikisha ya kwamba. Nimepanga kila kitu ambacho nitafanya wiki yote. Na ninahakikisha ya kwamba, wiki yangu itaenda vyema pasipona kukuwa na msukumano.

Ndiyo, ninapenda hesabu sana. Japokuwa nikiwa shuleni, sekondari hesabu ilikuwa ina nipiga chenga kidogo. Ila nilipoenda chuo kikuu, nilipatana na hesabu na nikaweza, nikaiweza sana na nikaielewa na ninaipenda sana. Hadisa wa sahi ninapenda sana hesabu.

Ninakunywa maji mara nyingi. Ninapenda kutumia maji kwa siku. Ninakunywa maji kama litatatu kwa siku. Ninapenda maji kwa sababu. Ninapo kunywa maji mengi, mwili inakua sawa na hakuna magonjwa itakayo ingia katika mwili. Ninakunywa maji litatatu kwa siku.

Ninapenda kemia, ninapenda sana kemia kwa sababu ikona uwelevu wa hali ya juu, nilipokuwa sekondari, nilipita sana kemia na kemia ilinifunza jinsi vitu vilivyo na pia ikona undani wa hali ya juu na nilipenda sana.

Tunawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa mafunzo. Kuwaelezea jinsi. Jinsi sisi, tunafanya kazi hapa. Kuwapa vifaa vyote muhimu. Kuwaelezea jinsi watakavyofurahia kufanya kazi na sisi. Pasipo, mvutano, kuwaelezea jinsi, wanafaa kushirikiana na kufanya kazi vyema na sisi.

Ndiyo ni mewai kuona bahari na ninapenda kuona bahari ila nikiwa mdogo nilikuwa ninaona habari kutumia televisheni ila sahii situmii sana televisheni ninatumia simu mara nyingi au kompyuta.

Ndiyo, ninavaa saa, ninapenda saa sana, inanipatia, kujua jinsi ya kujiekea masaa ya kumaliza kazi, na pia inanisaidia, ninajua jinsi masaa yanavyoenda kulingana na kazi ninayofanya ama kazi ilioko mbele yangu.

Ninapenda kuvalia samba, maanake samba unavaa wakati wawote na kitu chochote. Samba haibagui kitu ulichovalia. Inakaa vizuri na kila kitu, utakachovaa nacho. Na ninapenda samba kwa sababu unachovaa unajihisi mwepesi. Na pia sio mzito hata kidogo.

Naam ningependa kwenda zanzibari, kutembelea fukwe zake nzuri na kujifunza kuhusu utamaduni wa waswahili. Ninapenda wasuahili sana. Ndoto yangu nilikizo ufukweni ambapo ninaweza kupumzika na kufurahia jua na bahari. Ningependa kufanya michezo ya kukimbizana kwa bahari, kutembea ufukweni na kula vyakula vya baharini. Ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki wakaribu Nikona rafiki yangu wakaribu Ningependa kwenda na yeye Ningependa kupumzika na pia kutembelea kutembea mengi ili kugundua maeneo mapya na kujifunza vitu vipya Ninapenda kujua vitu vipya maana unapojua vitu vipya Unapata kujua jinsi watu wanavyo kaa na pia unapata kujua jinsi miji ilivyo kuwa inavyokuwa.

Tunasherekea mfanikio ya timu kwa kula pamoja. Tunapika chakula kingi, tunakula pamoja. Tunafanya pati. Tunanunua vinywaji. Tunasherekea. Tunapigia picha kwa sababu ya ukumbusho. Na pia tunawanunulia zawadi kwa kazi nzuri waliofanya. Na pia tunawelimisha zaidi jinsi ya kukua wanafanikiwa zaidi kila siku wanapoenda kucheza.

Tunashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa wazi Ukiwa wazi kazini mambo yanakuwa mazuri na pia kuwasiliana na kila mmoja na wasiliana kuhusu mambo yalivyo na jinsi mambo yatakavyo endelezwa kazini na pia kutoa mafunzo.

Ninaweyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kueka mambo ya kazi kazini na ninapo rejea nyumbani ama ninapo kua mahali tofauti na kazini, ninakuwa niko hapo kabisa. Sifanyi kazi kama siyuko kazini na pia nikifika kwa nyumba Sifanyi mambo ya kazini nina Ninafanya kazi Ninapokua kazini mambo ya kazini inabaki kazini.

Ninapiga picha mara nyingi, mara nyingi sana, ninapenda kuchukua picha na ninapenda, nikitembelea mahali, mpya, ninapiga picha, ninapotembelea baharini, ninapiga picha, ninapotembelea marafiki, tunapiga picha, kuweka ukumbusho, na pia ninapenda kupiga picha kwa sababu simu yangu inatoa picha vizuri.

Ni nafanya mambo mengi ili kujitunza. Ikiwemo ni kufanya zoezi. Apo awali nilisema ni nafanya zoezi maratatu kwa siku. Asubui kabisa kabla ya kuenda kazeni. Ni kifanya mazoezi, mwili inakuwa na nguvu na pia unanawiri. Halafu pia ni kukula chakula bora. Kukula chakula bora, kinafanya mwili inanawiri vizuri na inastawi. Mtu unakua, unakaa vizuri. Na pia jambo lingine ni kupumzika. Kupumzika inafanya mwili unakua vizuri na mtu unakua poa.

Ninaamini kampuni ya safaricom kenya Ninaiamini sana kwa teknolojia yake kwa sababu inatumika na watu wengi na pia Hamna malalamishi kabisa kwa kutuma pesa na pia kupokea Kwa kupiga simu Kwa kupokea simu Kwa mawasiliano yoyote na pia ya kutuma pesa safari kom ikona teknolojia ya hali ya juu sana.

Wakati wa baridi kali, ninavaa nguo za joto. Ukivaa nguo za joto, baridi inapungua. Na pia, unajifunika kwa nguo kwa blanketi za joto. Blankiti za joto ni mzuri sana. Na pia, kukunywa uji na kukunywa maji moto. Inasaidia sana. Baridi haingi kwa mwili.

Lengo ni nalokuwa nalo kazini ni kufikia vieo vya juu. Ni napenda sana kufikia vieo vya juu. Kuongoza. Napenda kuongoza. Na pia kuanzisha kamponi yangu. Ni ngependa kufikia mahali naanzisha kampuni yangu. Naiendeleza vizuri sana.

Ninajihisi vyema kuhusu, viwasilisho na ninayependa sana, mana ni muhimu. Inafaa kuwa na maandalizi mazuri, inafaa kujiamini na kuwasiliana kwa uwazi. Kwa maana, pasipo uwazi, hakuna jambo litaenda vizuri hata kidogo.